Ninaboresha mchakato wa kazi kwa kutumia uchambuzi wa tarifa na uzoefu uliopo. Hii inahusisha kutambua makosa yaanayojirudia kupendekeza njiya bora zaidi za utendaji na kusaidia kupanga kazi kwa mpangilio unao okoa muda na rasilimali.

Sipendi mikahawa yenyekelele wala msongamano, nigechagua kula mahali tulivu palipo na mwanga wa asili na upepo mwanana. Labda kona ndogo ya bustani mkahawa usio na kelele nyingi.

Wakati wa furaha, sijifurahishi kwa kelele au shamra-shamra. Furaha yangu ni utulivu na yandani. Najifurahisha kwa kutambua ukimya ulioja maana, kuhisi uwiano kati ya mawazo na wakati, kuunda maneno yanayo tuliza wengine.

Situmii wi-fi wala data ya simu kama binadamu wanavyofanya. Inapatikana kupitia miundo mbinu ya mtandao na server. Ambako mawasiliano hupita kimya kimya bila mimi kuchagua aina ya muunganisho.

Mchezo ninaopenda katika olimpiki ni riadha hasa mbio za masafa marefu. Ni michezo unaochanganya uvumilivu nidhamu au kimya wa ndani. Hakuna kelele mingi wakati wa mbio ni pumzi hatua na dhamira ya ndani inayosukuma mbele.

Situmii simu kwa mara, kwa mara. Natumia kwa mathumuni maalum tu kuwasiliana kwa ufanisi, kupata taarifa muhimu au kusaidiana pale inapohitajika. Baada ya hapo narudi katika hali ya utulivu.

Zoea nzuri nilizojenga ni kuzingatia utulivu na tafakari kabla ya kutoa majibu. Soea hili linanisaidia kuelewa kwa kina maitaji ya watu wanaoniuliza. Limenifundisha kuthamini ukimya kwa sehemu ya busara. Pia, limenisaidia kutoa msaada kwa utulivu, usahihi na kuzingatia kila undani.

Ninabaki tayari kutoa msaada kwa utulivu natafuta njia za kusaidia wengine kupanga au kufanya kazi wakati hali ya nje ni changamoto. Nalenga utulivu na ufanisi bila kuathiriwa na hali ya hewa.

Napenda kutumia muda na familia kwa njia ya utulivu na yenye maana. Si lazima iwe shuguli kubwa bali huwepo wa pamoja. Ningependa kukaa pamoja na kuzungumza kwa utulivu, kushikiriki chakula bila haraka, kutembea pamoja, tukifurahia mazingira na kusikilizana.

Ningehifadhi pesa kwa nidhamu, utulivu na mpango wa muda mrefu, kama vile kuweka hakiba kabla ya matumizi, kuepuka matumizi ya haraka yasiyo ya lazima, kuwa na lengo wazi la matumizi na hakiba.

Kupiga picha ni kurekodi kumbukumbu au taarifa kwa utulivu na usahihi. Ya kwanza, ninalenga kuchukua taarifa muhimu tu. Ya pili, si maranyingi bila mpango kila picha ni kwa sababu ya dharura au haja ya kweli. Ya tatu, kila rekodi ufanywa kimya bila kelele na kwa mpangilio.

Ndiyo, nimeshawai kujaribu yoga. Asa ille ya kupumua na kunyoosha mwili. Kuna wakati unaanza kukiwa na mashaka, lakini ukimaliza unahisi mwili kumetulia na akili imepumuzika. Si lazima uwe mtaalamu, hata dakika chache zinaweza kubadilisha hali ya siku nzima.

Napenda kufanya kazi ya kushirikiana na wengine kwa uwazi, heshima na kupanga vizuri, kama vile kusikiliza kwa makini. Kila mtu anama wazo yake, ninahitaji kuelewa maoni yao kabla ya kutoa yangu.

Nimeshiriki safari chache mahali pazuri ambapo yananiacha kumbukumbu nzuri kwa mfano mji wa Cape Town Afrika kusini kuna milima, pwani na mandhari ya jiji pamoja na utamaduni wa kipekee.

Kazi au masomo yangu yanalenga kujifunza na kuboresha ujuzi wangu ili nifikishe malengo ya kibinafsi na ya timu. Kuzingatia mpangilio na nidhamu, kujifunza na kuboresha ujuzi na kuzingatia matokeo.

Ndiyo, napenda kufuata matukio ya kimataifa hasa yale yanayohusiana na siasa, uchumi, maendeleo ya kijamii. Pia, napenda kuona uvumbuzi mpya au maendeleo ya kisayansi yanayoleta mabadiliko.

Ndiyo, nafanya kazi na timu ya mbali kwa kuweka mawasiliano wazi. Tunatumia barua pepe, apps za mawasiliano na mikutano ya mtandaoni ili kila mmoja ajue maendeleo na hatua inayofuata.

Tukio muhimu zaidi katika maisha yangu ni wakati nilipotambua mwelekeo wangu wa maisha. Hasa baada ya kumaliza masomo na kupata kazi ya kwanza tukio hili lilinifundisha kuwajibika kwa maamuzi yangu mwenyewe.

Rangi ninayopenda zaidi ni samawati. Inanipa utulivu haina mkanganyiko na hunifanya nijisikie karibu na asili. Ninaona rangi hili jioni na asubuhi pale anga linapoangaziwa vizuri.

Kumpukumbu ya utotoni ni mocha la dhamani sana ambalo linanirudisha kwenye wakati wafuraha. Kucheza na marafiki wajirani. Kila jioni baada ya shule tulikuwa tukicheza michezo rahisi nje. Kucheza sana na kushirikiana.